Wakati wa baridi kali, mimi hujitahidi kujilinda na kujipa faraja. Kwanza, mimi huvaa nguo nzito na za kujikinga kama sweta, jaketi na soksi ili kuhifadhi joto mwilini. Pia, mimi hupendelea kunywa vinywaji moto kama chai au kahawa kwa sababu hunisaidia kupata joto na kunifanya nijisikie vizuri. Nikikaa nyumbani, mimi hupunguza rasimu kwa kufunga madirisha wakati mwingine na kujisitiri kwa blanketi. Vile vile, mimi hujaribu kula chakula, kujisitiri na kufanya mazoezi mepesi ili mwili uendelee kuwa na mzunguko mzuri wa damu. Kwa ujumla, ninahakikisha najitunza na kuzingatia afya yangu wakati wa baridi kali.

Napenda zaidi kuamka na jua kuliko kulala mapema sana. Kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku. Ninapata muda wa kupanga shughuli zangu kwa utulivu kabla ya siku kuwa na pilikapilika. Asubuhi hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye uelekeo na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Ingawa kulala mapema ni muhimu kwa afya. Mimi huona faida kubwa zaidi katika kuamka mapema kwa sababu hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuongeza tija katika kazi ya maisha yangu na ya kila siku.

Shughuli ninayo ipenda zaidi ni kujifunza na kujiboresha kila siku. Napenda kutumia muda wangu kusoma, kusikiliza maudhui, yenye maarifa, na kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia kukua kiakili na kitaaluma. Shughuli hii hunifanya nijisikie nina maendeleo na hunipa motisha ya kuendelea na kusonga mbele. Pia napenda kushiriki katika mjadala ya kujenga watu wengine kwa sababu hunipanua mtazamo wangu na kunisaidia kuwa na mambo kwa njia tofauti. Kwangu, kujifunza sio tu jukumu. Bali ni shauku, inayonifanya nijisikie nikiwa na dhamana, thamani na mwelekeo katika maisha.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha ya za muziki na lilikuwa tukio la kufurahisha sana. Nilifrahi kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja nakuhisi nguvu za muziki pamoja na watu wengine waliokuja kufurahia burudani. Mazingira ya tamasha yalikuwa na shamra-shamra, watu wakicheza, kuimba kwa pamoja na kushirikiana kwa furaha. Kwangu, tamasha ra mziki hunipa uzoefu wakipeke kwa sababu hunifanya nijisikie huru, nikiwa na furaha na kuunganishwa na watu wengine kupitia muziki.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi karibu saa tano au saa sita ya usiku, huu ni muda ninao uona unafaa kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika vya kutosha na kuaanda mwili na akili kwa siku inayofuata. Wakati mwingine, ikiwa nina kazi ya ujambo muhimu la kukamilisha naweza kukaa hadi saa saba la usiku lakini si kwa mara nyingi. Naamini usingizi ya kutosha ni muhimu kwa afya na utendaji mzuri hivyo kujitahidi kutozidisha au kukesha kwa sababu za kimsingi.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi na zinategemea mazingira ya aina ya kazi ninayofanya. Kwa kabisa, kuna changamoto kama msongo wa mawazo, mara nyingi ninajikuta nikiwa na majukumu mengi wakati wa kazi. Kila moja, inahitaji umakini na matokeo mazuri. Hali, inanilazimu kujipanga muda wangu kwa uangalifu mkubwa, lakini bado wakati nyingine, ninahisi presha mingi sana. Hasa pale munda wa kukamirisha kazi inazokuwa mfupi. Changamoto nyingine ni mawasiriano kazini. Kira siku mtu anaereza matarajio yake waziwazi. Kwa hilo linaweza kusababiza muchanganyiko wa kufanya kazi irudiwe tena. Nimejifunza kuuliza maswari mapema na kuhakikisha ninaelewa kinachotarajiwa. Lakini bado ni changamoto hasa unapofanya kazi na watu wenye mitazamoto tofauti. Pia ninakutana na changamoto ya kubadilika kwa teknolojia na mbinu za kazi. Kila mala kuna mfumo mpya, taratibu mpya au njia mpya za kufanya kazi na inabidi nijifunze haraka hili nisiwachwe nyuma. Hii ni changamoto lakini pia ni fulsa ya kujikuza kitaaluma. Changamoto nyingine ni kusawazisha kazi na maisha ya kibinafsi. Wakati mwingine, kazi inaingia hadi kwenye muda abao ni wa mapumziko au wa kutumia mimi na familia yangu. Na inanichukua juhudi kubwa kuhakikisha sipotezi uwiano huo. Kwa ujumra, changamoto hizi nimezifanya, nijifunze kuwa mvumilivu, mtu mwenye nidhamu na mwenye kujitabua zaidi na inanisaidia kukuwa na mtalam na kuwa mtu mzuri kibinafsi.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hufanya jitihada ya kwanza kubaki mtu mwenye utulivu na kutochukua hisia kibinafsi. Nafikiria kwa makini kilicho sababisha mgogoro na kujaribu kuelewa upande wa mtu mwingine. Kisha, mimi hujaribu kuzungumza kwa heshima na kwa maneno yenye utulivu. Nikieleza mawazo yangu bila kumshutumu mwingine. Mara nyingine, mimi hujaribu kutafuta suluhisho la pamoja ambalo linakubaliana na pande zote, badala ya kushindana au kulazimisha maoni yangu. Ikiwa hali inakuwa ngumu sana, mimi hujitahidi kujitowa kwa muda kidogo kupumzika na kuangalia upya tatizo baada ya mtu wote kupunguza hasira. Kwa hakika, ninajitahidi kuona mgogoro kama fursa ya kuelewa wengine na kuboresha mawasiliano badala ya kuendeleza chuki au hasira.

Kumbukumbu, nilioipenda kutoka utotoni ni nyingi, lakini moja ya dhariri ni ile nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shambani karibu na nyumba yetu. Tulicheza mchezo mbalibali ya kijamii, kama kuigiza, kukimbizana, na pia kuimba kwa pamoja. Mara nyingi bila kuzingatia muda au matatizo yoyote. Kila mchezo ulikuwa na furaha yake na kicheko kilichokuwa kinatiririka kwa urahisi. Mara nyingine tulikusanya matunda nyumbani tukala kwa pamoja. Kumbukumbu nyingine nzuri ni wakati wa sikukuu za shuleni. Pale walimu walipokuwa wanatufunza kwa njia za kuchekesha na kuvutia jambo ambalo linifanya nipende shule zaidi. Kumbukumbu hizi zinaangazia furaha, urafiki na utulivu wa maisha yangu ya utotoni. Kwa mara zote, hunitia moyo na kunifanya nishukuru kipindi hicho cha maisha.

Mimi napenda kufanya mambo yanayonijenga na kuniburudisha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi, tunafurahia kwa kukutana na kuzungumza, kushirikiana kimawazo na kubadilisha uzoefu wa maisha. Pia, napenda kutoka nao kwenda matembezi, kunywa kahawa au chai na wakati mwingine kushiriki michezo au shughuli za burudani kama kusikiliza muziki na kutazama mechi. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni mawasiliano na mashikamano. Kuwa na rafiki hunipa faraja, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie kuwa mtu anayependwa na kuonelewa vizuri na watu wengine. Kwangu, muda ninaotumia na marafiki zangu ni sehemu muhimu ya kudumisha afya ya kihisia na pia ya kijamii.

Mimi hukunywa maji takriban lita mbili hadi tatu kwa usiku moja. Mimi hufanya hivyo kwa makusudi ili kudumisha afya yangu na kuhakikisha mwili wangu unafanya kazi vizuri, ninajitahidi kunywa maji asubuhi ninapoamka kabla na baada ya kula na pia baada ya kufanya mazoezi au kazi inayochosha. Kunywa maji ya kutosha hunisaidia kuwa na nguvu, kuzingatia afya nzuri na kuzuia uchovu na pia maumivu ya kichwa.

Mimi kwa ukweli siwezi kuishi bila simu yangu ya mkononi. Simu hunisaidia katika mambo mengi ya kila siku kwa mawasiriano, ya familia, marafiki wangu. Na pia simu hunisaidia kupata maarifa nasoma habari za panapoishi na kujifunza mambo mapia. Pia simu ya mkono naitumia katika kupanga ratiba zangu kuwasiriana kwa barua pepe na wakati mwingine kujiburudisha kwa kusikiza muziki na pia kutazama maudhui mbalimbali. Kwangu, simu siyo kifaa tu cha mwasiriano bali ni zana muhimu inayo nirahishia maisha yangu na kunisaidia kuwa na ufanisi katika shuguri zangu za kila siku.

Ndio, mimi napenda kupiga vyombo vya muziki. Kupiga chombo, hunipa furaha na hunisaidia kujieleza kihisia kwa njia ya kipekee. Ninapopiga muziki, ninajisikia nikiwa huru, wa mawazo na mimi akili yangu hutulia. Hasa baada ya siku ndefu penye shughuli nyingi pia hunisaidia kukuza nidhamu na umakini kwa sababu kupiga chombo hunisaidia kwa mazoefu na kuwa mtu mwenye subira. Kwangu, muziki ni njia ya kupumzika, kujifunza na kuunganisha hisia zangu na sauti kwa namna inayothihirisha sana.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi yangu asubuhi na kupanga mazoezi mapema hunisaidia kuamka kikamilifu, kuongeza nguvu na nishati kwa siku mzima. Na kufanya mazoezi hunifanya nijisikie mtulivu kiakili. Asubuhi pia ni wakati mzuri wa kufanya mazoezi kwa sababu mara nyingi baridi sii kali sana. Na mwili umekuwa fresh baada ya usingizi wa usiku mzima. Hata hivyo, wakati siwezi kufanya mazoezi ya asubuhi mimi hujaribu kufanya mazoezi yangu jioni. Lakini asubuhi ni muda au wakati ninaopendelea zaidi kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa nguvu na pia mtazamo mpya.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa wazi, kuwa mwenye heshima na mawasiliano mzuri. Kwa mara nyingi, mimi huanza kwa mazungumzo ya kawaida, kama kusalimiana au kuzungumzia jambo pamoja tulilo nalo. Iwe kazini, shuleni au kwenye shughuli za kijamii. Huwa nasikiliza kwa makini na kuonyesha pia nina kweli naelewa mawazo au hisia ya mtu mwingine. Pia, ninajitahidi kuwa mwaminifu, mchangamfu, bila kujilazimisha. Kadiri mazungumzo yanapoendelea, mimi hujenga uaminifu kwa taratibu, kwa kushirikiana, kwa uzoefu, na kusaidiana pale inapowezekana. Kwangu, urafiki hujengwa kwa muda, kwa mawasiliano ya wazi, na pia kuheshimiana.

Njia ninayotumia kupumzika ni mchanganyiko wa kimwili na pia ya kisaikorojia. Kwanza, mimi huanza kwa kupumua kwa kina nikizingatia kila pumzi ili kutulia akili na kuondoa mawazo yanayochanganya hisia. Kwa mara nyingine, mimi hufanya mazoezi mepesi kama yoga au stretching ili kuamsha mwili na kuondoa mvutano wa kumisuri. Pia ningependa kutenga munda kidogo kujiwekelea utulivu wa kiakili na kusikiriza mziki mtulivu na pia kufanya meditation ambapo nafikiria mambo mazuri, shukrani na malengo yangu. Kwa kawaida napata muda huu usiku au asubuhi na mapema takriban dakika kumi na tano au therathini kulingana na hali ya usiku. Baada ya kufanya mazoezi haya ya kupumzika, ninahisi moyo wangu uko mtulivu, akili inafanya kazi vizuri na zaidi, na nishati yangu inarudi. Jambo, linaronisaidia kushugulikia kazi na changamoto ya siku kwa utulivu na mtazamo chanya. Ikiwa unataka.

Ndoto yangu kubwa nikuwa mtu mwenye mchango chanya katika maisha ya wengine na katika jamii yangu kwa ujumla Naramani kujenga maisha yenye maana ambapo kile ninachokifanya kinasaidia watu kukua na kupata maarifa. Au kuona matumaini mapya maishani. Pia nina ndoto ya kuendelea kujiboresha kielimu na kitaaluma ili niwe bora zaidi kila siku kuliko jana. Zaidi ya mafanikio binafsi, ndoto yangu ni kuwa na amani ya ndani, afya njema na mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka. Kwangu, mafanikio ya kweli sio tu mali au cheo. Mbali ni kuishi maisha yenye kusudi, kuridhika na pia athari njema kwa wengine.

Ningependa kumpa mtu mwingine ushauri kama huu. Lakini muhimu kwanza nijifunze kushikiriza zaidi kuliko kuongea. Wakati mwingine watu wanahitaji suruhisho, wanahitaji mtu awasikirize kwa moyo wote. Pili, kueka malengo madogo ya kila siku na yafuataye. Maisha makubwa yanajengwa kwa hatua ndogo-dogo za kila siku siyo ndoto kubwa. Tatu, awe mtu wa kusamehe kwa haraka. Awe mtu mwenye kupenda watu wengine kupunguza hasira au majuto na kupunguza mzigo usio wa lazima. Ajitahidi, awe kuwa mtu mweminifu daima hata kama ni vigumu uwaminifu unasaidia kueka heshima na amani ya ndani. Mwisho ajari afya yake, kula vizuri, lala vya kutosha na pia kufanya mazoezi kidogo bira afya au kufanya kitu kingine kitakuwa kigumu sana. Huo ni ushairi ambao ningempa mtu kutoka ndani ya moyo wangu. Na hili kusaidia kurahisha maisha na kupunguza changamoto maishani.

Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kwa njia nyingi kwanza, napenda kusoma vitabu, hasa vya hadithi za kuvutia au mashairi. Pia napenda kusikiliza mziki, mziki wa kiafrika kama bongo fleva. Kuna nyimbo mzuri sana, ambazo zinaufanya moyo wangu ufurahi. Wakati mwingine, napenda kuongea na marafiki zangu, kucheka kwa pamoja, kushiriki hadithi na kumbukumbu mzuri. Hakuna kitu kinacho nifurahisha zaidi kuliko kuwa na mazungumzo mazuri na watu ambao nawapenda. Pia napenda kutembea nje, kuvuta hewa safi na kuona mazingira mazuri. Nairobi ina maeneo mazuri ya kupumzika wakati meingine mimi hukaa tu nyumbani kupika chakula kitamu au kutazama filamu nzuri pia za kufurahisha sana.

Naam, napenda sana kusoma habari mtandaoni. Kila siku ninajaribu kufuatilia mambo yanayondelea duniani na hapa Kenya. Ninasoma gazeti za mtandaoni kamaa Daily Nation, The Standard na pia habari za kimataifa kutoka BBC Swahili au CNN. Napenda kujua mambo ya siasa, uchumi, michezo hasa ya soka. Lakini lazima nikwambie wakati mwingine habari za mtandaoni zinakuwa nyingi sana mpaka mtu anachoka. Kuna habari kila pahali kwenye Twitter, kwenye Facebook, Whatsapp groups, karibu ni ngumu kujua ni habari gani ya kweli na zipi sahihi. Kwa hio na jaribu kusoma kutoka vyanzo vya kuaminika. Sio tu kuamini kila mtu au kila kitu kinacho ekwa kwenye mitandao ya kijamii. Pia, napenda kusoma makara ndefu zenye uchambuzi mzuri. Sio headlines tu.

Mimi, ninapenda kwenda madukani asubuhi na mapema au jioni wakati wa kufikia magharibi. Asubuhi na mapema, madukani hayana watu wengi. Kwa hiyo, ni rahisi kuzunguka bila msongomano. Pia, bidhaa za mboga na matunda, bado ni safi na mpya kabisa. Harufu ya mikate mpya kutokana na mwokaji pia ni nzuri sana. Inanifanya njaa na hata kama nimekula kifungua kinywa tayari. Lakini mara nyingi ninapenda kuenda jioni. Labda saa kumi ama saa kumi na mbili. Baada ya siku ndefu ya kazi ni fursa nzuri ya kutembea kidogo. Kununua mahitaji ya chakula cha jioni. Madukani wakati huo huwa na hali ya utulivu, watu wanamaliza kazi zao na kuenda manyumbani. Ninachukia sana kuenda madukani saa saba au saa nane mchana. Wikendi haswa kuna watu wengi, foleni ni ndefu, msongomano na pia mara nyingi bidhaa unazotaka zimekwisha.

Kwanza, mimi nina mifuko ambao nichukuaye kila wakati ninapokwenda madukani. Ninakataa kabisa mifuko ya plastiki. Hata kama ninanunua vitu vichache tu, ninatumia mfuko wangu mwenyewe. Nimezoea sana hivi mpaka nafikiri ni kawaida. Pia, nina chupa ya maji ambayo ninajaza tena na tena badara ya kununuwa maji kwenye chupa ya plastiki kila wakati. Nyumbani, ninajaribu kununuwa mbithaa zenye vifunganisho, vinavyoweza kutumika tena, badara ya kununuwa vinywaji vyenye chupa ya plastiki, ninapenda kununuwa kwenye chupa ya kio. Wakati wa kununuwa mboga na matunda, ninakataa mifuko midogo ya plastiki, ninaweka tu kwenye mfuko wangu mkubwa. Ni mchango mdogo tu, lakini nadhani kama kila mtu angefanya hivyo, tungeweza kulinda mazingira yetu kwa zaidi.

Utoto wangu una kumbukumbu nzuri sana. Nilikuwa mtoto wa kucheza nje siku mzima, nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa miguu na watoto wenzangu mtaani. Tulikuwa na uwanja mdogo, karibu na nyumba, na tulicheza kutoka asubuhi hadi jioni, mpaka mama aniite, kuja kula, chakula cha jioni. Pia na nilikuwa napenda sana kupanda miti, kulikuwa na miti mkubwa wa mwembe karibu na shure yetu na tulikuwa tunapanda juu kukaa kwenye matawi, kula maembe ya ilioiva, harufu ya maembe bado inanikumbusha siku hizo. Wakati wa mvua nilikuwa napenda kuenda kukimbia nje, kucheza kwenye maji, na kutengeneza merikabu za karatasi, tukayarudishie kwenye mafuriko madogo madogo. Mama alikuwa anakasirika kila wakati kwa sababu ya kuchezea maji na matope, ilihali ilikuwa kitu ambacho kilinipendeza sana. Jioni tulikuwa tunakusanyika kusikiriza hadithi za bibi, hadithi za sungura mjanja, simba na viumbe vya jabu. Nilikuwa napenda sana hadithi hizo.

Mimi ni mtu wa asubuhi kabisa. Ninaamuka mapema sana labda saa kumi na mbili au saa kumi na moja asubuhi. Kabra jua halijachomoza. Wakati huo, ndio akili yangu iko safi kabisa na inanguvu nyingi. Utulivu wa alfajiri unanisaidia kufikiria kwa uwazi na kufanya kazi ngumu bira usumbufu. Ninapenda kuanzia siku yangu kwa kinyuaji moto, chai yau kahawa. Kisha ninaanza kazi muhimu zaidi, mawazo yangu yanakimbia kwa uharaka. Ninaweza kumaliza kazi nyingi katika saa chache za subuhi kuliko mchana mzima. Mchana, baada ya kulacha kulacha mchana, mwili wangu huanza kuchoka kidogo. Ninahisi mzigo na kazi zinakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo, wakati huo, ninafanya kazi rahisi, kujibu baruwa pepe, mazungumumzo. Jioni nina ubunifu mwingi sana nafanya kazi za kuandika, kupanga mambo au kufikiria mikakati mpia lakini usiku wa manane hapana kabisa akili yangu inakua imechoka sana na nipo kwenye usingizi wa pono.

Ndiyo, sasa hivi ninanunua vitu nyingi kwa kutumia simu yangu. Urimwengu umebadilika sana. Ninapenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na inaniokoa muda. Badara ya kuenda madukani, kusimama kwenye foreni ndefu. Ninabonyeza tu kwa simu yangu na bidhaa zinakuja mpaka mlangoni mwangu. Ninanunua vitu nyingi kama nguo, vitabu, vifaa vya nyumbani, hata chakula. Kuna programu nyingi nzuri sana. Kwa mfano, jumia inatumika vizuri hapa hapa Kenya, bidhaa zina bei mzuri na bei nafuu. Ninapenda kusoma maoni ya wanunuzi wengine kabla ya kununua. Hii inanisaidia kuchagua vizuri. Lakini, ninakubali wakati mwingine naogopa mambo ya usalama, ninahofia wizi wa pesa au habari zangu za kisiri. Hiyo ninaitumia tovuti zinazojulikana na kuaminika kukagua kila kitu nzuri kabla ya kulipa. Pia wakati mwingine bidhaa inayofika ni sawa na picha ilio mtandaoni hilo nalipenda kwa zaidi.

Kwa kawaida, ninachaji simu yangu mara moja au mbili kwa siku. Asubuhi, nina ondoa kwenye chaja au betri imejaa asilimia mia moja. Lakini hapo jioni, labda saa tano au saa sita betri tayari iko chini ya asilimia ishirini. Inanisumbua sana. Kwa sababu kubwa ni natumia simu yangu sana, kuangalia habari, kusikiriza mziki, kupiga simu, kutuma ujube na mambo mengine. Wakati mwingine ninapaswa kuchaji hata mchana katikati, hasa kama nimesafiri au nina mkutano muhimu na naogopa simu itazima. Ninabeba chaji Charger yangu kila pahali kwenye mkoba wangu. Kana kwamba naitumia charger yangu daima. Ningependa sana kifaa chenye betri yenye guvu zaidi. Lakini bado sijapata pesa za kutosha kununua kipya. Kwa sasa ninaifaa naishi kwa hari ya kuchaji mara kwa mara.

Ndiyo, nina vitu vichache vya dhamani ambavyo nazihifadhi kwa uangalifu mkubwa. Kitu cha kwanza, ni sikio la bibi yangu aliye fariki. Ni sikio ndogo la dhahabu lenye jiwe la blue alinipatia kabla hajafa. Akaniambia nikihifadhi kama kumbukumbu ya upendo wetu. Kila ninapo litazama, ninakumbuka hadithi zake, kicheko zake na jinsi alivyo nipenda. Ninaweka kwenye sanduku dogo na tharama na inaangaliwa wakati mwingine ninapohisi kumkumbuka. Pia nina barua ya mkono kutoka kwa rafiki yangu wa karibu aliye hamia nchi ya nje. Barua hiyo ina maneno ya msaada na matumaini aliyoniandikia wakati nilikuwa napitia muda mgumu. Vitu vingine ni picha za dhamana za familia yangu. Baba, mama, ndugu zangu, tukiwa watoto. Picha hizo zinanionyesha nyakati za furaha, sherehe na upendo wetu. Nimeziweka kwenye albamu maalum ambayo siruhusu mtu yeyote kuiguza bila ruhusa. Sivihifadhi kwa sababu vina dhamani ya fedha. Bali kwa sababu vina kumbukumbu na hisia nyingi mzuri sana.

Watu wengi wamenifundisha mambo ya muhimu, lakini mtu mmoja anayejitokeza akilini mwangu ni baba yangu. Baba yangu alikuwa mtu mzee, mwenye busara na uvumilivu mkubwa. Alinionyesha jambo moja muhimu sana kwa kuwa subira na kusikiliza wengine kwa makini. Alisema mtu anamasikio mawili na mdomo mmoja kwa sababu. Sikiliza mara mbiri zaidi ya kusema, nilikuwa mtoto wa haraka, mwenye hasira, nikitaka mambo yote iwe sasa hivi. Lakini baba yangu alinifudisha kwamba maisha ni safari, sio mbio, alinionyesha jinsi ya kutafakari kabla ya kufanya maamuzi, jinsi ya kuvumilia changamoto. Na kwamba kushindwa sio mwisho wa dunia ni sehemu ya kujifunza. Pia alinifundisha dhamani ya uaminifu na unyoofu. Alisema jinalako njema ni mali yako kubwa kuliko fedha zote. Maneno haya yamekaa moyoni mwangu mpaka leo. Baba yangu alifariki miaka michache iliopita. Lakini mafunzo yake bado yananisaidia kila siku. Namkumbuka kwa heshima na upendo mkubwa.

Kwa mawasiliano kazini, kipaumbele changu cha kwanza ni uwazi na uwazi wa maneno. Ninapenda watu wanaozungumuza, wazi, bila kuzunguka, mizunguko. Wakati wa mikutano au mazungumuzo, ninadhamani sana watu wanaosema lengo lao kwa ufupi na kwa wazi. Muda, kwa kila mtu ni muhimu, na kwa hivyo usipoteze wakati mtu mwingine. Pia heshima ni jambo muhimu sana kwangu, hata kama hatukubaliani kuhusu jambo fulani, lazima tunguzumuze kwa heshima na adabu. Hakuna haja ya kelele au maneno makali, tunaweza kutatua migogoro kwa utulivu na akili. Kusikiliza ni kipengele kingine muhimu, sio kusema tu, bali kusikiliza wenzako kwa makini. Mara nyingi tatizo katika haki hutokea, kusababu ya watu hawaskizane vizuri. Kila mmoja anataka kusema bila kusikiriza mwenzake. Pia ninapenda mwasiliano mara kwa mara. Usinisubiri wiki mzima kisha uniambie kuna tatizo. Niambie kwa haraka ili tuweze kutatua pamoja, kabla hali haijazidi. Kwa ufupi, uwazi, hishima, kusikilizana mwasiliano ya haraka ni vipengele vyangu muhimu katika mwasiliano kazini.

Somo langu, pendwa, shuleni lilikua nifasihi, nilipenda sana kuliko masomo mengine yote. Ninapenda sana hadithi, mashairi na tamthiria. Mwalimu wetu, alikuwa mzuri sana. Alikuwa akisoma kwa sauti, akitoa sauti tofauti kwa husika wote. Na tunacheka kulia kwa pamoja. Tulikalili liwaya ya kiswahili, kama vile kusaidika, siku njema. Na kila somo lilikuwa ni safari mpya ya kuvutia. Nina peda jinsi fasihi inavyo fungua urimuengu mpya. Kupitia vitabu niliweza kuenda maeneo ambayo sikuwahi tebea kukutana na watu wa namna balimbali na pia kuelewa maisha ya jamii zingine. Lakini fasihi hapo ndipo nili n'gaa. Nilikuwa mzuri sana kuandika insha na kueleza maana ya shairi.

Ninavyolea nywere zangu mara moja kwa mwezi au wakati mwingine kila wiki. Ninapenda kinyozi furani karibu mahali ninapoishi. Kinyozi huyo ni rafiki yangu sasa. Tunajuana kwa muda mrefu. Anajua hisia ama jinsi ninavyopenda nywele yangu. Ndefu kiasi, kidogo juu, fupi pembeni. Tunapozungumuza wakati wa kinyozi. Tunazungumza kuhusu michezo, habari na mambo ya kawaida ya kimaisha. Ni muda mzuri wa kupumzika na kufurahia. Wakati mwingine, ninachoka kuenda kwa kinyozi. Ninavyolea mwenyewe nyumbani kwa kutumia mashine yangu. Lakini matokeo si mazuri sana. Pembeni moja, itakuwa ndefu kuliko nyingine. Hata hivyo ninapendelea kuenda kwa mtaalamu. Nywere ndefu sana zinanisumbua zinafanya kichwa yangu inauma na naonekana kuwa mpotovu. Kwa hivyo, ninanyoa takriban mara moja kwa mwezi ili kuwa mtu msafi na mwenye ana tabia nzuri.

Nina uzoefu mmoja ambao bado unanishangaza mpaka leo. Ilipokuwa miaka mitatu ilipopita nilikuwa nikisafiri kwa mbasi kuenda kutembelea dugu zangu uko kijijini. Basi, nilisimama kwenye kituo, cha kwa munda mfupi, kwa hiyo niliamua kushuka kununua maembe, kutoka kwa mama mmoja aliekua, akiuza kando ya barabara. Nilipokuwa nikinunua, niligusa mkono wake kwa bahati baya na kutazama macho kwa macho. Gafra, mama huyo, alianza kulia. Alinishika mkono na kusema, wewe, ni sawa kabisa na binti yangu aliepotea miaka kumi iliopita. Moya wangu ulipigwa kwa nguvu. Alinieleza jinsi binti yake, alikuwa amepotea wakati wa kusafiri shureni, na hawa kuwai mpata tena. Nilikuwa na umli sawa, sura sawa, hata alama dogo kwenye shavu kama lile na binti yake. Tuliongea kwa muda mfupi, nilimsikitikitia tisana, nilimpa pesa nyingi zaidi kwa bei ya maembe alionipatia. Nilipo ingia dani ya basi, nilikuwa nafikiri kuhusu jambo hilo kwa muda mrefu. Ni ajabu jinsi dunia inavyoweza kukuletea hisia za haina baribari.

Kukamilisha kazi kwa wakati ni changamoto kubwa sana kwangu, lakini nimejifunza mbinu kadhaa zinazonisaidia. Jambo la kwanza, ninaanda orodha ya kazi zangu kila jioni kabla ya kulala. Ninaandika kila kitu ninachokihitaji kufanya kazi ya kesho, kubwa au kidogo. Hii inanisaidia kuamka na mpango mzuri akilini badala ya kuchanganyikiwa. Pili nagawa kazi kubwa kubwa kwa vipande vidogo vidogo. Kazi kubwa moja inaonekana kuwa mlima. Lakini nikiigawa kwa hatua kidogo kidogo inakuwa kazi rahisi zaidi. Pia ninajaribu kuepuka visababishi vya kusambaratisha mpango wangu. Kama simu au kwenda mahali ambapo kutanisumbua. Kusikiliza muziki kwa utulivu na bila maneno ya kunisumbua akilini. Jambo lingine muhimu ninajipa muda wa kupumzika. Nikifanya kazi bila kupumzika akili yangu huchoka na kazi inakuwa mbaya kwa hivyo kila saa moja ninapumzika kwa dakika kumi ninakunywa maji natembea kidogo. Ukweli ni kwamba wakati mwingine ninachelewa bado lakini ninajaribu kadiri niwezavyo.

Starehe ni muhimu sana baada ya kazi na na nina njia kadhaa za kupumzika na kuburudisha nafsi yangu. Jambo la kwanza ni kusoma vitabu, ninapenda sana hadithi za mashujaa, za upendo na mambo za ajabu. Pia ninapenda kusikiriza muziki, niweke nyimbo za aina mbarimbari kwenye simu yangu, nyimbo za densi, za taarabu, za injiri na zingine za kimataifa. Wakati mwingine, ninapika chakula kitamu, hii ni burudani kwangu pia. Ninapenda kujaribu mapishi mapya, kuweka viungo tofauti na kisha kula matunda ya kazi yangu. Jioni, ninapenda kutembea nje kidogo, kuvuta hewa safi, kuangaria mbingu na nyota.

Kuna mambo kadha ambayo ninaitaji kuhimarisha jambo la kwanza ni kujifunza lugha nyingine. Ninajua kiswahili na kiingereza vizuri, lakini ningependa kujua kifaransa au kihispania dunia imekuwa ngu. Gumu sana na kujua lugha nyingi zinaeza kufungua fulsa nyingi za kazi na urafiki. Pia, naitaji kuhimarisha ujuzi wa hesabu na fedha. Ninakubali kwamba sina elimu mzuri. Jinsi ya kuhifadhi fedha kuekeza na pia kupanga bajeti mzuri. Pia ningependa kuwa bora zaidi. Katika kuzungumza mbele ya watu ninagopa sana kusimamia mbele ya watu au umati mkubwa. Moyo wangu hupiga kwa nguvu. Kwa hivyo ningependa kujifunza mambo haya pole pole. Hatua kwa hatua kujikubali kwamba udhaifu ni hatua ya kwanza ya kujirekebisha.

Dini ni sehemu muhimu sana kwa maisha yangu. Jambo muhimu zaidi kwangu ni kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Muumba wangu. Sio tu kuenda pahali pa ibada kwa kuenda au kufuata sheria tu. Bali ni kuwa na mawasiliano, moyoni, mwangu na mungu. Ninapenda kuomba, nina mshukuru kwa baraka zake namuomba msaada kila wakati. Jambo lingine muhimu ni huruma na upendo kwa wenzangu. Dini yangu inaniambia kusaidia masikini, kuheshimu wazee, kuwa na uaminifu na kusamehea wale walioniumiza. Haya si mambo rahisi lakini ninajaribu kuyafuata kadri ya uwezo wangu. Ninaomba kila siku asubuhi na jioni, hii inanipa nguvu za kuendelea na kusimama imara katika maadili yangu. Watu wengi wanaangalia dini kwa njia tofauti lakini kwangu ni msingi kwa maisha yangu.

Ndiyo, ninajaribu kufuatilia matukio ya kimataifa kadri ya uwezo wangu. Ingawa ni mengi sana na mara nyingi ya kushangaza. Ninapenda kujua ni nini kinaendelea duniani kote katika siasa, uchumi, hali ya hewa na mambo mengine muhimu. Ninasoma habari kutoka nchi mbarimbari kupitia tovuti na programu za kwa simu yangu. Ni muhimu kujua sisi sote tunaishi dunia moja na mambo yanaonekana mbari yanaweza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani. Lakini nafahamu sina uwezo wa kufuatilia kila kitu ni vingi sana kwa hivyo nachagua mambo muhimu zaidi yanayo nihusu nchi yangu na bara letu la Afrika.

Simi yangu naisafisha mara moja kwa kila wiki au wiki mbili. Inakuwa na alama za vidole na vumbi mara kwa mara. Wakati ninakumbuka, ninachukua kitambaa nzuri cha pamba, ninakipandishe maji kidogo, kisha nasafisha kwa taratibu. Kompyuta yangu basi ni mbaya zaidi. Keyboard yake ina vumbi nyingi na skrini yake pia. Ninasafisha labda mara moja kwa mwezi. Ninajua si vizuri, lakini uchovu na maumivu hunikamata. Ningependa kuwa na ratiba nzuri ya usafi, lakini bado sijafanikiwa. Labda mwaka huu nitabadilika.

Napenda vyakula vingi vya jadi lakini moja linabaki moyoni mwangu. Na hilo ni ugali na mboga za kienyeji. Ugali unapopikwa vizuri mzito kiasi na mboga kama sukuma wiki managu au terere. Hilo ni chakula cha ukweli harufu za mboga zinazopokuwa zimekaangwa kwenye sufuria na kitunguu tangawizi na nyanya. Inanifanya njaa hata kama nimekula dakika chache tu kabla ya hapo. Ninapenda sana jinsi ugali inavyo kaa mkononi ikiwa moto moto. Kisha unaivunja kipande unaipiga kwenye mboga. Na kula ladha yake ni ya kipekee. Hakuna chakula kingine kigeni kinachoweza kuwasilisha hilo. Hivi karibuni sikuli vyakula vya jadi mara nyingi. Kama nilivyo zoea, maisha ya mjini yananikainia. Lakini mara niki yapata nayafurahia sana na nakumbuka nyumbani kwetu.

Kuna miji mingi, ninayotamani kuitembelea, lakini moja inayonivutia sana ni Zanzibar. Nimesikia mambo mazuri kuhusu Zanzibar, pwani zake nzuri zenya mchanga mweupe na maji ya samaki ya rangi ya blu ya ajabu. Ninatamani sana kuenda kuzurura mji mkongwe, kutembea kwenye mitaa yake nyembaba, kuona majengo ya kale ya kiarabu na kunusa harufu ya karafuu. Na bizari zinazouzwa sokoni. Ningependa kwenye kwenda huko pia Kisumu Kenya. Karibu na ziwa Victoria nimesikia mandhari yake nzuri. Na watu wake ni wakarimu sana. Au labda Mombasa, mji wa pwani. Mwenye ramani ya historia ndefu na vyakula vitamu vya pwani lakini sasa, safari hizi ni ndoto tu. Pesa za usafiri ni nyingi. Na majukumu ya kila siku yananikashirika. Lakini naamini siku moja. Nitapata fursa ya kutembelea maeneo hayo yote.

Nimefikiria sana kuhusu kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Nina ndoto ambayo iko moyoni mwangu kwa munda murefu. Nina mawazo mengi sana ya kibiashara. Wakati mwingine nafikiria kufungua duka dogo la kuuza vyakura vya kienyeji. Vyakula ambavyo watu wa mujini wanavitamani lakini hawapati kwa urahisi. Mahindi ya kuchoma, ndizi, viazi vitamu na vingine vya shambani au labda biashara ya kutengeneza na kuuza dawa za asiri za kienyeji. Watu wengi wanaziamini sana. Ninajua biashara inaitaji muda mwingi na juhudi kubwa. Sasa nina kazi yangu ya kawaida inayo nipa mshahara ya kila mwezi. Wala sio mwingi, lakini ni wakutegemea. Kuiacha kazi hiyo ni kujaribu biashara ni hatua ya hofu. Lakini ndani yangu najua siku moja lazima nitajaribu, si kutaka kufikia umri wa uzee ni kihuzunika kwamba si kujaribu kamwe. Labda mwaka huu au mwaka ujao nachukua hatua.

Sikukuu ni nyakati nzuri sana za furaha na umoja. Ninasherekea sikukuu kwanjia za jadi na za familia. Sikukuu kubwa kama ya krismasi au Eid, familia yetu hukusanyika nyumbani kwa wazazi. Tunakusanya wote shangazi mjomba, binamu, watoto wadogo na pia nyumba inajaa kelele na kicheko. Ni kwa furaha kubwa wanaokutana na watu ambao hawajaona kwa miezi mingi. Jioni tunakula pamoja, tunaomba na kushukuru, kisha tunacheza michezo ya kusimulia hadithi, na watoto wanacheza inje wakikimbia na kupiga kelele. Ni vigumu kwa mzazi kuwashughulikia watoto wengi hivyo. Siku kuu, si kuhusu zawadi au pesa, ni kuhusu upendo na wanafamilia. Hizo kubukumbu zinazohifadhi mioyoni milele.

Chakula ninachokila mara nyingi zaidi ni wali na maharage. Chakula cha kawaida cha kiafrika ni rahisi kuandaa na kinanisibisha kwa muda mrefu mara nyingine ninaongeza mboga kidogo kama sukuma wiki au kabeji iliyokaangwa. Harufu yake si ya kushangaza sana lakini inamaliza njaa. Wakati mwingine ninapika ugali na omena au ninanunua chapati mbili na maharage ya kukaanga kutoka kwa mama mmoja anayeuza kando ya barabara. Siku ambazo ninaharaka sana, ninakula mkate na chai tu, najua si chakula cha kutosha lakini ni haraka. Napenda sana vyakula nzuri kama pilau, biriani au samaki wali wa kupaka. Lakini hiyo ni ghali na inachukua muda mrefu kupika ningependa kubadilisha na kula vyakula bora zaidi lakini maisha ya mjini ni magumu.

Kuna tabia kadhaa, ambazo ninazipenda sana kwa watu wengine. Tabia ya kwanza ni uaminifu, ninapenda sana watu wanaosema ukweli, hata kama ukweli huwa ni mgumu. Watu wanaosema leo hivi, na kesho wanabadilisha maneno yao, yanichukiza sana. Ukweli unaweza kuuma lakini uongo huumiza zaidi baadae. Pia ninapenda watu wenye kuchekesha, maisha ni magumu. Kwa hiyo kuna watu mtu anaye kufanya ucheke na kusahau shida kwa muda ni zawadi kubwa. Watu wenye ucheshi na tabasamu ya daima wananifanya niwe na furaha mwisho ninapenda watu wanaoheshimu wengine vijana wazee masikini matajiri wote nisawa. Heshima ni msingi wa uhusiano mzuri.

Kuna harufu katha, ambazo, ni zinanifanya moyo wangu kufurahi au kunikumbusha mambo mazuri. Harufu ya kwanza, ambayo ninaipenda. Sana, ni ile ya mvua unaonyesha baada ya kiangazi kirefu. Unapojua mvua inakaribia kunyesha, upepo unaleta harufu ya udogo, mchanganyiko na maji. Lakini, kwa kiswahili, tunasema ni harufu ya mvua. Inanikumbusha utoto wangu, tukicheza kwenye maji ya mvua. Na mama akituita turudi dani. Harufu zina nguvu ya kurudisha kumbukumbu na hisia. Ni jambo la ajabu.

Ninapenda kucheza mpira tangu ututoni, tulikuwa tukicheza mitaani kila jioni, hata tukiwa na mpira halisi. Tulitegemea mpira wa mifuko ya plastiki iliofungwa kwa moja. Tukicheza mguu tupu, tukikimbia na kupiga kelele huku tukishindana. Lakini mpira wa miguu naupenda kwa sababu ya furaha unaoleta wakati wa ushindi, hakuna mchezo mwingine unaofanana nao.

Nguvu yangu ya kwanza kazini huwa uvumilivu. Ninaweza kukaa na kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Hata kama kazi ni ngumu au inachukua muda mrefu zaidi kuliko nilivyotarajia, ninabaki imara na ninaendelea mpaka nimalize. Watu wengi hukata tamaa haraka lakini mimi siyo hivyo.

Napenda sana keki kwa sababu ni tamu na inaleta furaha. Keki yangu pendwa ni keki ya chokoleti iliojaa. Ile enye tabaka nyingi ya chokoleti na siyagi ya chokoleti katikati. Ukiikata, chokoleti inayeyuka kutoka ndani. Ni tamu sana mpaka najisikia kuitamani zaidi. Ninapenda kuikula polepole ni kionja kila kipande. Sio kunyoofia haraka.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea kwa mara kadhaa. Na uzoefu huo ulibadirisha mawazo yangu mengi. Nilishiriki na kikundi cha vijana waliokuwa wakisaidia watoto maskini katika mtaa wetu. Tulikuwa tunakutana kila jumamosi kwenda kuwatembelea watoto ambao hawana wazazi na hawana uwezo wakuwasirisha vizuri na kuwaelekeza na kuwaletea mahitaji yao. Tuliwaletea chakula, nguo na vifaa vya shule. Lakini zaidi ya hayo tulicheza nao na kuwapa upendo kwa muda.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga muda wangu mapema, kuhakikisha nafika mahali kwa wakati, au hata kabla ya muda uliopangwa. Kuwahi, hunisaidia kuwa mtulivu, kuepuka msongo wa mawazo, kuonyesha heshima kwa watu wengine na majukumu yangu, na pia hunipa nafasi ya kujianda vizuri kabla ya kuanza shuguli. Jambo linalolifanya nifanya mamvo mingi kwa umakini na ufanisi zaidi. Ingawa wakati mwingine kuna mambo yasiyotarajiwa na kwa ujumla najitahidi sana kuwa mtu wa kufikia pahali muda unaofa na kuajibika katika ratiba zangu.

Ndiyo, ninapenda sana wazo la kulima bustani ingawa, sijafanya sana kwa sababu ya hali yangu ya kuishi mjini. Ninapenda sana kuona mimea, ikimea na kukua. Kuna furaha ya pekee inayatokano na kupanda begu dogo. Kuinyunyuzia maji kila siku, kisha baada ya siku chache unaona chipukizi kidogo, kijani kinatokea udongoni. Ni kama miujiza kuona kitu ambacho nimelipanda kwa mikono yangu mwenyewe kikimea kwa uzuri hilo hunifurahisha sana.

Jua kali ni tatizo kubwa sana hapa kwetu. Ninajaribu kujikinga kwa njia kadhaa. Jambo la kwanza, ninajaribu kuepuka kuenda nje wakati wa jua kali zaidi. Yaani kutoka saa saba, hadi saa tisa ya mchana. Hiyo ndiyo wakati jua linachoma zaidi. Kama nina mambo ya kufanya nje, ninajaribu kuenda asubuhi na mapema au jioni. Baada ya saa tisa wakati jua limepungua ingawa ninajaribu kujilinda mara nyingi jua bado linanichoma ngozi yangu inakuwa nyeusi zaidi wakati wa kiangazi na mara nyingi ninajisikia kuchoka sana.

Chakula ambacho ninapenda kukila jioni ni ugali na skuma au spinachi na proteni kama samaki au kuku. Aina hii ya chakula hunishibisha bila kunifanya nijisikie mzito sana kabla ya kulala. Pia napenda kuongeza matunda au kikombe ya chai moto baada ya chakula kwa sababu hunisaidia kupumzika vizuri usiku. Kwangu chakula cha jioni kina paswa kuwa cha utulivu afya na kinachonipa nguvu ya kutosha kwa mwili kujiandaa mapumziko ya usiku.

Hapana sina ndege wa kufungwa nyumbani kwa sasa, hata hivyo, ningependa sana ndege na huvutiwa na sauti zao huru kwa kuruka. Nimewai kufikiria kufunga ndege kama mapenzi au kasuku, sababu ni wanyama wenye akili na pia wanaweza kuleta furaha nyubani. Ningependa kuwafuga pale nitapokuwa na muda, wakutosha, wa kuwahudumia vizuri na kuwaeka kwenye mazingira inayofaa.

Wakati nina msongo wa kazi, mimi huandaa listi ya mambo ambayo nafaa kuyafanya kwa hiyo siku na kupanga upya vipaumbele vyangu ili nijue ni kazi zipi za haraka na zipi zinaweza kusubiri. Pia mimi husaidia kupunguza presha kwa kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Pia, kujitahidi kuchukua mapumziko mafupi mafupi katika katikati ya kazi kama kutembea kidogo au kupumua kwa kina. Nikiona mzigo ni mkubwa sana mimi hujaribu kuomba msaada au kushauriana na wenzangu ili kupata mtazamo tofauti. Njia hizi, hunisaidia kudhibiti msongo wa kazi na kuendelea kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi.

Ninaposhirikiana na timu, mimi huanza kuwasiliana wazi na kwa heshima, mimi husikiliza mawazo ya kila mtu na kuheshimu maoni tafauti. Pia, najitahidi kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora, ili nisiwe mzigo kwa wengine. Ninapokutana na changamoto, mimi hushirikisha wenzangu mapema ili tutafte shuluhisho kwa pamoja badala ya kufanya kazi peki yangu. Zaidi ya hayo, mimi huunga mkono wenzangu kwa kuwahimiza na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Kwangu, ushirikiano mzuri, wa timu kutokana na uaminifu, mawasilano ya wazi na lengo la pamoja ili kufanikisha kazi inavya fao.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, najitahidi kuwa na mahusiano mazuri nao kwa kuwasiliana mara kwa mara na kuzungumza nao inapopatikana nafasi. Nawafahamu majirani zangu, na hii hunifanya nijiskie salama kwa kuwa sehemu ya jamii inayonijali. Pia hunisaidia kujenga mshikamano kwa sababu wakati washida au dharura rahisi ni vizuri kusaidiana. Ingawa, si karibu sana na kila mmoja naamini wa washiriano ya hesima na uerewano ni msingi mzuri wa kuishi vizuri na wajirani.

Hiyo, ninapenda hadithi za ajabu, zimekuwa sehemu ya maisha yangu tangu utotoni. Nilipokuwa mtoto bibi yangu, alikuwa anaturudishia hadithi za ajabu kila jioni. Hadithi za viumbe vya ajabu, sungura mjanja anayezungumuza, pepo wazuri na wabaya, na watu wenye nguvu za kimiujiza. Tulipokaa karibu na moto wakati wa usiku. Akituhadithia hadithi hizo, tuliskiliza kwa makini, mioyo yetu ikidunda kwa hofu na furaha. Hadithi za ajabu zinaburudisha akili, zinanifanya nifikirie mambo mapya, na maranyingi zinanifundisha mafunzo ya maisha kwa njia ya kufurahisha.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege kwa mara chache na uzoevu huo bado unanishangaza moyoni muangu. Mara ya kwanza nilipo panda nilikuwa na wasiwasi mkubwa. Moyo wangu uliduda kwa nguvu mikono yangu ikitetemeka. Lakini dereva na wafanyikazi wa dege walikuwa wapole sana na wa kutulia. Kusafiri kwa dege ni haraka sana kuliko gari au basi, lakini bei yake ni ghali mno. Kwa hivyo, sijasafiri mara nyingi ni sherehe mara kwa mara siyo kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea kwa miguu, ni mojawapo ya mambo ambayo ninayafanya kunisaidia na kupumzisha akili. Asubui na mapema, wakati wa usiku linapokwisha jua na linapotokeza pole pole, ninapenda kutembea kwa muda wa nusu saa au saa moja. Hewa safi ya alfajiri ni safi kabisa. Barabara hazijajaa magari na watu ni wachache. Ni wakati wa utulivu kabisa, ninapumua kwa kina na kujisikia mwili wangu unaamka polepole. Ingawa kuna changamoto bado, ninajaribu kutegea kadri niwezavyo, nibure, ni afya na njia mzuri ya kuangalia ulimwengu wangu.

Nimejifunza hekima mara nyingi kutokana na uzoefu wa maisha, lakini nitashiriki kadhaa na za muhimu zaidi. Hekima ya kwanza ni kwamba maisha hayasubiri mtu yoyote, muda unakwenda kwa haraka sana, leo ni kijana, kesho ni mzee. Kwa hiyo sababu, kutangulia mambo muhimu kama kumwambia mtu unampenda kuomba msamaha au kufanya jambo lililo na thamani, kesho sio ya hakika. Hekima ya mwisho ni muhimu sana usiangalie maisha yako bali uangalia pia ya wengine. Kila mtu anasafari yake ye mwenyewe, wakati wake na changamoto zake. Kuwatazama wengine na kuwa na wivu nacho furaha, inakunyima furaha ya leo.

Mimi hujaribu kugawa taka lakini sifanyi vizuri kama inavyo takikana. Nyumbani kwangu nina ndoo mbili. Moja ya taka zinazo oza kwa haraka kama mboga, maganda ya matunda na mabaki ya chakula. Hizi ninaziweka kando kwa sababu zinaweza kutumiwa kama mbolea na mimea yangu. Ndoo nyingine yataka kavu kama chupa za plastiki, mifuko na karatasi au vitu zingine. Pia ningependa kuona serikali ikisaidia zaidi kueka masanduku tofauti ya takataka katika mitaa. Kufundisha watu umuhimu wa kugawanya taka na kueka sheria madhubuti.

Viatu viangu, vinavyovipenda zaidi ni sandale za ngozi au viatu vya akawaida, vinavyoruhusu, miguu kupumua. Hapa kwetu joto ni kali na kwa hivyo, kuvaa viatu nzito, kufungia ndani na kuchoka sana. Miguu inayokuwa na jasho na harufu nyingi mbaya inakuja na pia haipendezi kabisa. Viatu vyangu si vya ghali wa rafizia namna ya hali ya juu, lakini vya starehe na vya kudumu. Hiyo ndiyo muhimu kwangu zaidi.

Mara nyingi, mimi ninatazama video mahali kadhaa mitandaoni kulingana na aina ya video ninayoitaka. Pahali pa kwanza, ninapoona video ni YouTube. Hadi, ndipo ninachotumia kwa muda mwingi sana. Kuna kila kitu pale, kuna nyimbo, kuna filamu, kuna programu za kuchekesha. Mafunzo ya kila aina, habari na mambo mengine mengi. Ninapenda sana kuangaria video za mapishi. Watu wanaonyesha jinsi ya kupika vyakula tofauti. Na mimi ninajaribu kuiga pale nyumbani tatizo kubwa ni data ya mtandao. Ni ghari sana kwa hivyo ninajaribu kupakua video. Pale niko na mtandao wa bure na wa bei nafuu.

Mda wabure ni muhimu sana kwangu ingawa mara nyingi si mwingi. Jambo la kwanza ninacho kifanya ni kusoma, ninapenda vitabu vya hadithi, mashairi na makara ya kuelimisha. Niki jilaza kitandani au kiti cha starehe na kitabu kizuri, muda unakwenda haraka sana bila hata kujua. Kusoma, kuna nipeleka ulimwengu mwingine na kunisaidia kusahau shida za kila siku. Jioni, mi napenda kutembea nje kidogo, kufuta hewa safi, au kukaa nje na kutazama bingu na nyota.

Ninapokuwa na familia yangu, mimi hupenda sana kutega muda wa kukaa pamoja na kubadilisha hadithi za maisha. Kwani, nyakati hizo, ndizo zinazojenga uhusiano wetu uwe imara. Mara nyingi, tunafurahia kupika milo ya kitamaduni kwa pamoja, huku tukicheka na kukumbushana visa vya kale. Na nyakati zingine, tunatoka nje kutembea ili kufurahia uzuri wa mazingira na hewa safi. Kwangu mimi, hakuna kitu chenye thamani zaidi kama kuona furaha machoni mwao na kuhisi ule upendo wa dhati unaotufanya tujisikie salama na wenye umoja kila wakati tunapokaa chini kwa pamoja.

Haida, mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzariwa kwa utulivu mkubwa. Nikianza asubuhi katika safari yangu ya maisha na kutua shukurani na baraka zote nilizo zipata. Napenda kuanda karamu ndogo nyumbani ambapo nawarika ndugu zangu na marafiki zangu. Wa karibu ili tufrahie chakula kitamu, mziki mwanana, huku tukicheka na kukumbusha mambo mbalibali ya kale. Kwangu mimi, zawadi kubwa zaidi ni kuuepo kwa watu wanaonipenda na hiyo mimi hutumia muda huo kuimarisha viungo vyetu na kueka malengo mapya ya jinsi ninavyeweza kuwa mtu bora zaidi katika mwaka unofuata.

Nzuri, ambalo nimelijenga, ninalo lienzi sana ni lile la kuamka mapema alfajiri ili kupata muda wa utulivu kabla ya kelele za ulimwengu kuanza. Wakati huo, mimi hutumia dakika chache, kutafakari na kupanga malengo yangu ya siku. Jambo ambalo hunisaidia kuwa na akili yenye umakini na utulivu wa moyo kuanzia asubuhi hadi jioni. Tabia hii imenifanya niwe mtu mwenye shukurani zaidi na kuniwezesha kushugulikia changamoto za maisha kwa busara baada ya papara kwani ninahisi nina uthibiti mzuri wa muda wangu na muelekeo wa maisha kwa ujumla.

Ninapopata fursa ya kula nje ya nyumbani, mimi huvutiwa sana na ile vibanda vya asili, au migahawa, midogo ya mitaani ambapo harufu ya chakula kipya kinakukaribisha kwa umbali. Napenda sana kukaa pahali penye hewa huru na mazingira ya kawaida, ambapo ninaweza kufurahia sahani, mshikaki, moto, samaki wa kupaka, huku nikitazama harakati za watu mjini. Kwangu mimi, ladha halisi ya chakula, hukolezwa na mazingira yanayochangamka na mzunguko wa watu ya yanayozunguka. Jambo ambalo hunifanya nijihisi nimeunganishwa zaidi na maisha halisi ya jamii yangu nje na kuta za nyumba.

Nimewahi kuenda kwa kila mara, ninapozuru maonyesho ya sana, mimi uhuhisi kama nimeingia katika ulimwengu mwingine, ulioja siri na uzuri wa ajabu. Napenda sana kusimama mbele ya mchoro au kujaribu kuelewa hisia ambazo msani, alikuwa nazo wakati anashika brashi yake. Kwani sanaa ni uwezo wa kipeke wakueleza mambo ambayo manane hayaezi kufafanua Kwango mimi, matembezi hayo ni kama chakula cha roho. Yananipa msikumo mpya wa kifikira na kunifanya nithamani zaidi ubunifu, wabinadamu na utofauti wa tamaduni zetu kupitia rangi, maumbo na sanamu baribari.

Mimi maranyingi hujipata nikisikiliza muziki wa taarabu na zilizopendwa kwa sababu midundo yake tulivu na mashairi yake mazito hua yanituliza sana akili. Kuna wakati napenda pia kusikiliza nyimbo za Afrobeat. Kwenye mdundo wakuchangamka zinanifanya njihisi mwenye nguvu na mchangamfu. Hasa ninapokuwa nafanya kazi zangu za kila siku. Kwangu mimi, muziki si sauti tu, bali ni lugha inayozungumza na moyo wangu moja kwa moja. Hivyo, kuchagua kile kinachoendana na hisia zangu, za wakati huo ili kupata msukumo na furaha ya ndani.

Langu kuu kwa muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliyebombea ambayo mchango wake utaleta mabadiliko chanya na ya kumudu katika sekta yangu. Ninapambana kila siku ili niweze kuongeza miradi mikubwa inayoinua jamii na kutengeneza mifumo inayo rahishisha maisha ya watu wengi. Huku nikijitahidi kuwa kiongozi mfano wa kuigwa anayetiwa moyo wenzake kufikia kilele cha mafanikio. Kwangu mimi, kazi sio tu njia ya kuipata kipato, bali ni nafasi ya kuacha alama isiyofutika na urithi wa ufanisi. Utakao saidia vizazi vijazio ili kupiga hatua kubwa zaidi kimaendeleo.

Mimi ninapenda zaidi mahali pakimya kwa sababu utulivu unanipa nafasi ya kusikia sauti ya mawazo yangu na kunipa utulivu wa ndani ambao ni wa muhimu sana kwa purukushani za kila siku. Katika mazingira ya kimya ninaweza kuzama ndani ya kitabu, kutafakari mipango yangu ya baadaye au hata kufurahia tu uzuri wa asili bila usumbufu wowote. Jambu ambalo hunifanya najihisi mwenye nguvu mpya na amani tele. Ingawa kelele na msisimuko mjini vina mvuto wake. Moyo wangu siku zote hutulia zaidi mahali ambapo kuna sauti kuu ni hile ya upepo au ndege wakihama. Kwani hapo ndipo ninapopata msukumo wa kweli wa ubunifu.

Ninapenda wanyama wa nyumbani hasa mbwa kwa sababu uaminifu na urafiki wao usio wa masharti unaogusa sana moyo. Napenda jinsi wanavyoweza kuhisi hisia zangu na kunifanya nicheke hata baada ya siku mrefu kazini. Lakini pia, navutiwa sana na wanyama wa mwituni kama vile tembo kutokana na akili yao kubwa na namna wanavyojali familia zao kwa upendo. Kwangu mimi wanyama ni viumbe vya peke, wanaotufundisha mengi kuhusu unyenyekevu na upendo wa kweli. Hivyo, kila mtu anapopata nafasi ya kuwa karibu nao, iwe tu ni nyumbani au mbugani, mimi huhisi amani na furaha kubwa moyoni mwangu.

Ndiyo, mimi nishabiki mkubwa wa teknolojia ya sauti na ninaitumia kila siku kurahisisha maisha yangu. Hasa, ninapokuwa na haraka au mikono yangu ikiwa kwa kazi nyingine, napenda sana kutumia api za sauti, kuwasha muziki, kuweka vikumbusho, na hata kutuma ujumbe mfupi ninapokuwa ninaendesha gari au nikipika jikoni. Kwani, inanifanya najihisi mwenye ufanisi zaidi. Kwangu pia teknolojia ni kama kuwa na msaidizi binafsi anaye nielewa kwa haraka. Jambo ambalo, huletwa urahisi wa ajabu na hunifanya nifurahie jinsi ulimwengu unavyozidi kupiga hatua katika kurahisisha mawasiliano kati ya binadamu na mashini.

Ndiyo, nimewahi kufuga mbwa ambaye alikuwa rafiki yangu wa karibu sana na alichukua sehemu muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akinilinda na kunialika kwa furaha nyumbani, jambo ambalo ilinituliza sana na kunifundisha maana halisi ya uaminifu, usio na mipaka. Ingawa kufuga mnyama huitaji uvumilivu na majukumu mengi kama vile kumpa chakula bora na matibabu, upendo na furaha nyumbani ni kitu ambacho huwezi kukilinganisha na chochote kile. Kwangu mimi, uzoefu huo, ulinifanya niwe mtu wa huruma zaidi, ukanipa ufahamu jinsi ya kutunza viumbe na kuimarisha afya yao na kuishi kwa furaha kama familia kwa ujumla.

Ni shabiki mkubwa sana wa mpira, wa miguu na pia riadha. Mara nyingi ninapenda kushiriki katika michezo hii kwa kukimbia asubuhi na kucheza mechi za kirafiki na majirani zangu mwisho wa wiki. Ninapenda michezo kwa sababu inajenga umoja na kunifundisha umuhimu wa ushirikiano wa timu na nidhamu ya hari ya juu ili kufikia ushindi. Nakumbuka vizuri sana mchezo mmoja wa kushangaza ambapo timu niliyokuwa nashabikia ilifunga mabao mawiri ya haraka katika dakika za mwisho na za nyongeza na kushinda kikombe. Jambo ambalo liliniacha na mshangao na furaha isiyo ya kifani. Ninapotazama michezo hii, mimi huhisi msisimko na mkubwa na mpigo wa moyo kwenda mbio. Kwani kila sekunde huleta matumaini mapya na kunikumbusha kuwa katika maisha chochote chawezekana ili muradi tu usikate tamaa mpaka kipenga cha mwisho kini.

Ninapopata wasiwasi, jambo la kwanza ninalolifanya ni kusimama nilipo, kuvuta pumzi ndefu, mara kadhaa, ili kutuliza mpigo wa moyo wangu na kurudisha akili yangu kwenye hali ya utulivu. Mara nyingi, mimi hupenda kuandika mawazo yanayonitatiza kwenye daftari langu, kwani kuona matatizo yangu kwenye karatasi hunisaidia kuona kuwa changamoto hiyo inaweza kutatuliwa na si kubwa kama ilivyoonekana kichwani. Pia mimi hupenda kutembea nje kwa muda mfupi ili kubadilisha mazingira na kusikiliza muziki mwanana. Jambo ambalo hunisaidia kutoa msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kukabiliana na hali yoyote kwa ujasiri na matumaini.

Ili kuboresha michakato ya kazi, mimi huanza kwa kuchambua kila hatua ninayoipitia na kutafuta mambo ya nayopoteza muda ili kunilazimu au niyaondoe au niya harahishe. Ninapenda sana kutumia teknolojia mpya na programu za kisasa zinazoni saidia kujiendesha zenyewe. Jambo ambalo, huniepusha na makosa ya kibinadamu na kunipa nafasi ya kuzingatia kazi zenye uzito mkubwa zaidi. Pia, mimi hupenda kuomba maoni kutoka kwa wenzangu kuhusu jinsi tunavyoweza kufanya mambo kwa utofauti. Kwani, naamini kuwa mabadiliko madogo ya nawezafanywa kila siku huleta matukio makubwa ya ufanisi kwa muda mrefu.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia njia ya uchunguzi wa vitendo na kusoma kwa kina. Kila ninapokutana na kitu kipya ambacho sikifahamu mimi huanza kusoma makala au vitabu vinavyohusiana na mada. Kisha natafuta video za mafunzo ili kuona jinsi kitu hicho kinafaa katika kazi na kurahisisha. Hata hivyo, mbinu ninayoipenda zaidi ni mimi kujaribu mwenyewe.

Mimi niko makini sana na faraga yangu. Huwa siweki picha zangu ovyo ovyo mtandaoni. Ninapochagua kuweka picha mara mingi huwa ni picha zinazoonyesha mazingira mazuri, kazi za sanaa au matukio muhimu ambayo yanaweza kuwatia moyo wengine. Huku nikihakikisha kuwa taarifa yangu ya binafsi na maisha yangu inabaki siri na kuwa salama. Naamini kuwa mtandao ni sehemu nzuri inayosaidia kuwasilisha furaha na pia ni muhimu kwa kiasi kulinda usalama wako wa kidigitali. Kabla ya kutuma picha yoyote mtandaoni, mimi hujiuliza ikiwa picha hiyo ina umuhimu wa kudumu kama inalinda heshima yangu. Kwani kinachowekwa mtandaoni leo kinaweza kubaki huko miaka ingine ijayo.

Ingawa mimi si shabiki mkubwa wa besiboli, si kuna tukio ambalo sitolisahau kwa maisha yangu ambalo nilikuwa ni world series ya mwaka wa elfu mbili kumi na sita kati ya Chicago Bulls na Cravelands. Huu ulikuwa mchezo wa saba na wa mwisho ambao uliamua bingwa. Na ulikuwa na uzito mkubwa sana wa kihistoria kwa sababu timu ya Chicago Bulls ilikuwa haijashinda ubingwa hiyo kwa miaka mia na nane. Kilichotendeka cha ajabu ni kwamba mchezo uliofika dakika ya mwisho ukiwa na ushindani mkali sana kisha na ghafla mvua kubwa ilianza kunyesha na mchezo ukasimama kwa muda. Wakati wa mapumziko hayo ya mvua wachezaji wa Chicago walijikusanya na kupeana moyo upya. Walirudi uwanjani wakicheza kwa nguvu ya ajabu na kufanikiwa kushinda mchezo huo kwa alama nane. Ninapokumbuka wakati huo, mimi huhisi matumaini na msukumo mkubwa inanikumbusha kuwa hata kama umesubiriwa kwa karne mzima, kila kitu kinaonekana kukataa, usikate tamaa. Ile furaha ya mashabiki wa Chicago, baada ya kusubiri kwa miaka mia moja, ilikuwa ni ishara tosha kuwa uvumilivu na jitihada huzaa matunda ya kipekee.

Ndio, mimi napenda sana kuoga na majimoto, hasa asubuhi na mapema au jioni baada ya siku mdefu ya harakati. Kwangu mimi, kuoga na majimoto, zaidi ni zaidi ya usafi, ni njia ya kumzisha mishuri ilio choka na kuondoa msongo wa mawazo ulio kusanyika mwilini. Hata hivyo, kuna wakati mwingine, hasa wakati wa mchana, kukiwa na joto kali, mimi upenda maji baridi ili, kuchangamsha mwiri na kuupa nguvu mpya. Lakini, kusema ukweli, hakuna kitu kinachoweza kushinda hisia na uturivu unayopata unapojumuagilia maji ya ovuguvugu wakati wa baridi. Inanifanya najihisi kama nimezariwa upya na kuwa mwenye amani tele.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Kwangu mimi huwa ni chombo muhimu sana katika mawasiliano kwa sababu inaniruhusu kukaa karibu na familia, marafiki, hata kupanga mipango ya kazi kwa haraka na urahisi. Napenda jinsi inavyoniwezesha kutuma picha, sauti na pia hufanya simu za video bila kujali pahali uliopo. Pia mara nyingi utapata unatumia program ya Spotify au program ingine yoyote ya muziki na podcast. Bila programu hizi mbili siku yangu huhisi kama imepungukiwa na kuna kitu fulani ya muhimu imekosa.

Kwanza wapo wa vyakula vya kigeni inavyonivutia sana ni sushi kutoka nchi ya japani. Nakumbuka mara ya kwanza kukijaribu kilikuwa na wasiwasi kidogo. Ila lakini baada ya kuzoefu na kuila kwa mara kadha ilikuja kuwa kunikubali. Lakini nilishangazwa sana na ladha yake ya asili na jinsi kilivyokuwa kimeandaliwa kwa ustadi na umakini mkubwa. Kwa hiyo.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni wakati ninaothamini sana kwa sababu unatoa mwelekeo wa siku mzima ambavyo itakua. Asubuhi yangu ni napoamka, jambo la kwanza nikifumbua macho tu. Jambo la kwanza ninalolifanya ni kukunywa glasi ya maji. Ili kuamsha mwili kisha niinachukua dakika tano za kimya na kutafakari ninachokifanya kwa siku hio mpya. Mazoezi ya usafi nafanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo kwa dakika kumi kisha naelekea kuoga kwa maji moto. Najianda kabla ya kuondoka nakikisha nimepata kifungua kinywa chepesi mara nyingi ikiwa ni chai ya rangi na kipande cha tunda au mkate. Hisia zangu, mimi huhisi utukivu na nguvu mpya asubuhi. Kuna amani wa kipeke ambayo naisikia ninapo amka. Najisikia tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazochokeza siku hio.

Mimi hupenda kujipanga wiki yangu kwa kutumia shajara ya kidijitali ambapo mimi hutenga muda maalum wa kila jukumu. Kila jumapili jioni, mimi huandika malengo makuu matatu ya wiki na kuanzia kazi ngumu zaidi siku ya juma tatu asubuhi ili kujiondowa mapema kwenye mawazo yangu. Utaratibu huu hunisaidia kubaki na utulivu na kuepuka, kuongezeka kwa kazi na kuhakikisha napata muda wa kutosha wa kupumzika na pia kupumzisha akili yangu na kufurahia maisha ya inje ya majukumu ya ofisi.

Mimi hupanga kazi zangu kutumia mfumo wa vipaumbele ambavyo kila asubuhi naandika mambo matatu ya muhimu zaidi ya nayoniwasha na kuitaka kuikamilisha kabla ya siku kuisha. Ninatumia kalende ya kidigitali kutenga muda maalum wa kila kazi ambayo niliiandika. Huku nikianzia na majukumu magumu zaidi wakati akili yangu iko na nguvu na changamfu. Utaratibu huu umenisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa bila kuhisi shinikizo. Huku nikipanda nafasi ya kufanya tathimini fupi kila jioni ilikuhakikisha malengo yangu ya muda mrefu yanaendelea vizuri.

Tabia inayonichukiza zaidi kwangu ni utovu wa uaminifu au unafiki. Hasa pale mtu anaposema jambo moja mbele yako lakini anatenda kinyume chake nyuma ya mgongo wako. Naamini kuwa uhusiano imara wa kikazi au wa kirafiki yanajengwa na msingi wa ukweli na kiwazi, hiyo tabia ya uongo huvunja heshima na kuleta migogoro isiyo na tija. Unafiki unanifanya nijihisi vibaya kwa sababu unapoteza muda na nishati ambayo ningeweza kutumia kujenga kitu cha maana na mara nyingi huacha majeraha ya hisia kwa wale waliojitoa kwa dhati.

Ndiyo, ninaamini kuwa naeza kuishi siku moja bila teknolojia kwa ukweli. Mara nyingi, mimi hutenga muda wa kufanya hivyo ili kuchangamsha ubongo wangu. Bila simu au kompyuta, ningetumia muda huo kusoma vitabu vya karatasi, kufanya matembezi, marefu, porini, na kuzungumza pia na marafiki zangu, ana kwa ana bila usumbufu wa ujumbe za mitandaoni. Siku kama hiyo, hunifanya nihisi, nimeunganishwa zaidi na welisi wa maisha asili. Na pia hunipa utulivu wa ndani ambao mara nyingi hupotea kutokana na kelele za ulimwengu wa kidigitali.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota kwa sababu inanifanya nijihisi mdogo sana mbele ya ukubwa wa ulimwengu na pia hunipa hisia za ajabu ya unyenyekevu. Mara nyingi, mimi hupenda kuenda sehemu ya giza, totoro, mbali na taa za mjini ambapo ninaweza kuona mamilioni ya nyota zikingaa na kutengeneza makundi mbalibali anayovutia. Kitendo hicho, hunisaidia kutafakari maisha, kutuliza akili yangu baada ya siku yenye mambo mingi, na pia hunikumbusha kuwa siri nyingi na nzuri usio na kifani ambao bado hatujagundua huko angani.

Napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wana uwezo wa kipekee wakuuona ulimwengu kwa namna rahisi ya kweli yenye furaha isiyo na mipaka. Ninapokuwa nao mimi hujikuta nikisahau changamoto za utu uzima na kujiunga kwenye michezo yao ya kufikiria ambayo unisaidia kuchochea ubunifu wangu na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia mambo madogo madogo maishani. Watoto wana ukweli wa ajabu mioyoni mwao na kila mara ninapocheza nao mimi hujifunza maana halisi ya upendo, uvumilivu na jinsi ya kuishi kwa sasa bila wasiwasi wa kesho.

Mimi hutumia sana sana usafiri wa uma, hususan mabasi ya haraka. Sababu inaniruhusu kuwa kwenye sehemu ya harakati za watu wengi na hunipa muda wa kutulia kabla ya kuanza majukumu yangu. Inapo kuwa ndani ya basi, mimi upenda kutumia muda huo, kusikiliza mziki au kusoma vitabu, jambo ambalo lina nifanya nione safari kuwa fupi na yenye tinja badala ya kuchoka kwa foleni za magari. Haitha nyakati za weekendi au kwa umbali mdogo mimi hupendelea kutembea miguu ili kuupa mwili mazoezi ya kufurahia kwa mazingira ya jiji yangu kwa ukaribu zaidi.

Leo, niliamka saa tano unusu alfajiri kama ilivyo kawaida yangu na jambo la kwanza nililolifanya ni kunywa glasi la maji na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo ili kuamsha mwili. Kwa kiamsha kinywa, nilipata kikombe cha chai ya rangi yenye tangawizi na kipande cha mkate wa ngano. Kisha, nikaelekea kazini kwa kutumia basi la usafiri wa uma, ambalo lilikuwa na utulivu wa ainayake asubuhi. Kwa jumla, nimehisi nikiwa na nguvu na ari kubwa ya kufanya kazi kwa sababu hewa ya asubuhi ilikuwa safi na ratiba yangu ilikuwa imeenda nilivyo ipanga.

Kwa uzalishaji wangu, mimi hutumia mbinu ya kugawa kazi, kubwa katika vipande vidogo vidogo, vinavyotekelezwa kwa urahisi ili kuepuka kuhisi kulemewa na majukumu. Ninatumia mbinu ya pomodoro ambapo ninafanya kazi kwa dakika ishirini na tano kwa mfululizo kisha napumzika kwa dakika tano, jambo ambalo hunisaidia kueka akili yangu ikiwa na umakini kwa hali ya juu bila kuchoka kwa haraka. Aidha mimi huzima arifa zote za simu zisizo za lazima na kutenga muda maalum wa kukagua barua pepe ili kuhakikisha kuwa muda wangu mwingi unaenda kwenye kazi za zinazohitajika bila usumbufu mdogo mdogo wa kidijitali.

Mimi hushughurikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua kwanza kwa uaminifu na kisha kuandaa mpango madhubuti wa kuboresha kupitia mafunzo na mazoezi ya kila siku. Badala ya kujificha kwenye maeneo na yaswa, mimi hupenda kuomba ushauri na mrejesho kutoka kwa wenzangu walio bobea. Udhaifu wangu ninajua kuna fulsa ya kurekebisha. Hivyo mimi huweka juhudi makusudi. Kujifunza ujuzi mpya unaweza kugeuza changamoto hizo kuwa nguvu zangu. Jambo ambalo ninalifanya kuwa hakuna kikwazo kisicho weza kutatuliwa na nidhamu na udhubuti.

Timu bora ninayoipenda katika zaidi katika mpira wa marekani ni Kansas City Ambayo imekua ikitawala mchezo wa kirugbi kwa miaka hivi karibuni. Kutokana na ushirikiano wao mkubwa kwa mbinu za kisasa za ushamburianji ninaipenda timu hii kwa sababu ya roho yao ya kukutokata tamaa ambapo mara nyingi zimeweza kupinda matokeo. Hata wanapokuwa nyuma kwa arama nyingi jambo lililoonyesha ujasiri wa nidhamu ni mchezo unaokumbuka zaidi wa Super Bowl dhidi ya San Francisco Ambapo walipambana hadi dakika za mwisho za nyongeza na kutokwa ubingwa. Mchezo uliyokuwa na msisimko wa kipande cha ufundi wa hali ya juu mchezaji aliyenipendeza zaidi ni Patrick Mohammes. Kwa sababu ya huo uwezo wake wa ajabu wa kurusha mpira kwa usahihi katika kwenye shinikizo kubwa yenye uwezo wake wa msomo bora wa kuchezaji kira mara ni anapocheza mimi huhisi msisimko mkubwa wa matumaini kwa najua kuwa muda wote unaweza kufanya ajabu kwa njani wa kubadrisha mwerekezo wa mchezo. Ni timu inayonifundisha umuhimu wa kuwa kiangozi imara na umakini pale firimbi ya mwisho inapolia.

Soma la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Hasa sehemu inahusu mfumo wa neva wa binadamu na jinsi ubongo unavyofanya kazi. Inanifurahisha sana kuyaelewa jinsi viumbe ni vilivyoundwa kwa ustadi ya hali ya juu. Kuanzia chembe dogo kabisa hadi mifumo mikubwa inayotueneza kufikiri, kuhisi na pia kutenda. Kujifunza biolojia kinanifanya nithamini zaidi uhai na mazingira yanayotuzunguka. Kwani kila kitu katika asili kina kazi yake maalum na kimeunganishwa kwa namna ya ajabu inayohtaji usawa ili kudumu.

Mchezaji ninaempenda zaidi urimwenguni wa michezo ni Lionel Messi na zababu wa kipaji chake cha asiri, unyenyekevu alionao licha ya mafanikio kubwa. Ninavutiwa sana na jinsi anavyoweza kucheza mpira kwa urahisi, akipita katikati ya mabeki wengi kana kwamba wamesimama. Uwezo wake wa kuona nafasi ambazo wachezanji wengine hawazioni. Zaidi, yake, ni ufundi wake uwajani naheshimu nidhamu yake ya michezo na jinsi anavyoweka mbele masirahi ya timu, kuliko sifa zake za kibinafsi. Jabo ambalo limemfanya abaki kileleni, kwa miaka mingi na kuwa mfano wakuiigwa kwa vijana wate duniani.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango kwa moyo mkunjufu kwa sababu naamini kuwa sote tuna jukumu la kusaidiana ili kujenga jamii ya nye usawa na upendo. Mara nyingi, mimi huelekeza michango yangu kwenye vituo vya watoto yatima na miradi ya elimu kwa watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu. Kwani, naamini kuwa kuwekeza kwenye maarifa ndiyo njia bora zaidi ya kutoa fursa ya kizazi kijacho. Kutoa kunifanya najihisi mwenye amani na kunitia moyo.

Mimi huenda maktabani agharabu mara moja kwa wiki kwa kawaida ikiwa ni siku ya jumamosi ya asubuhi, kabla ya kuanza wikendi. Maktaba kwangu ni mahali pakatakatifu penye ukimia unaoniruhusu kuzama ndani ya vitabu na kufanya utafiti wa kina bila usumbufu na kelele za mjini au uraifa wa simu. Mazingira hayo huwa na harufu ya vitabu vya zamani na watu wengine waliojikita katika kusoma hunipa hamasa kubwa ya kujifunza mambo mapya. Na mara nyingine mimi hutoka huko nikiwa na mawazo mapya na akili iliochangamuka tayari kwa wiki yote inayofuata.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uchambuzi wa kina na kutatua matatizo. Katika ulimwengu wa sasa, uliopiga hatua, uwezo wa kupokea taarifa nyingi, kuzichambua kwa haraka na pia kutoa majibu yenye mantiki, muhimu inayafanya kazi iende kwa urahisi.

Mimi hukagua barua pepe maratatu hadi mara nne kwa siku ili kuwakisha ni nabaki kwa umakini, majukumu, maku bila kutatishwa na tama ya marifa ya kira mara. Kawahida, mimi hukagua mara ya kwanza asubuhi ninapo anza kazi ili kuwapanga vipaumbele. Mara ya pili ni baada ya chakula cha mchana na mara ya muisho ni kabra ya kufunga siku ya kazi. Fumo huu unisaidia kutopoteza muda mwingi kwenye barua pepe ambazo maranyingi huwa si za darura na pia unipa nafasi ya kutowa majibu na wafikiro vizuri badala ya kujibu kwa haraka na shinikizo.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Kwangu mimi, chakula bora sio tu hitaji la mwili bali ni sanaa ya burudani. Chakula kikiandaliwa kwa mapenzi na viungo sahihi kina uwezo wa kubadilisha hali ya hewa ya mtu na kuleta furaha pahali alipo.

Wakati wamapumziko ya mchana, mimi hupendelea kwanza kupata mlo mwepesi au wenye afya ili kurejesha nguvu mwilini. Baada ya kula mara nyingi mimi hutumia dakika chache, kutembea nje kidogo, ili kupata hewa safi, kunyosha vyuungo. Jambo linalo nisaidia sana kuondoa uchovu na kukaa muda murefu ofisini. Pia mi hutumia muda huo kupumzisha akili kwa kusikiza mziki mtulivu au kusoma makala fupi yanao husiana na kazi. Hali hii, hujitenga kidogo na majukumu ya kikazi hunisaidia kurudi kwenye meza yangu akili ikiwa sawa ilio changamka na ari mpya ya kukamilisha kazi za jioni.